Mimi huweka malengo yangu ya kazini kila mwezi kwa ujumla nikilinganisha kazini na nyumbani kwa kuweka taratibu ambazo naeza fuatilia kuanzia majukumu yenye ni ya wakati fulani kama vile, kuna majukumu yenye nataka kushugulikiwa kwa upesi na kuna wengine naeza shugulikia baadaye. Nikifanya hivyo, hua naeza kujipanga na namaliza kazi yangu kwa urahisi na kwa makini nikilinganisha zinazopewa kipaumbele na zile naeza zifanya baadaye.

Kazi ninayoifanya kwa sasa hivi ni kazi ya mtandaoni kama vile huwa nauza vyombo vyangu kama vikombe, sahani na pia kuna wakati mwingine huwa nauza manguo au viatu kulingana na ule wakati vifaa vile vinapatikana kwa urahisi. Maana mimi huenda kuvichukua nchi nayoita China. Huko unazipata kwa bei ya chini na ninapokuja nazo hapa nchini kwangu. Makwetu huwa naweza kupata soko lenye linanunua vyombo vyangu kwa bei yenye inaniletea faida maradufu.

Mimi ushambulia tatizo kazini kwa kufanya mkutano ama kusikiza pande zote mbili. Kwa kufanya hivo, huwa tunampa kila mtu wakati wake wakujieleza na kila mtu husikiza maoni za pande zote mbili. Ambazo ziko na tatizo kwa mfano. Kama mwenye malalamishi amekuja kidai yeye amekosewa. Sisi hupenda kusikiza pande ili ngine ilimkosea ili tuwezi kuwa na suluisho lenye linaeza kukuwa halina ubaguzi kwa huyu ama yule mwingine. Kwa kufanya hivo, tunaweza kutatua ilo tatizo kwa amani na kwa mwelekea unaofaa.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba bidii yetu huwa inaleta malipo na matunda mazuri. Hakuna mali utakapofaulu bila kutia, kujikaza kuwa na bidii na kuwa na desturi njema. Wakati unafanya hayo matatu unapata unafanikiwa kwa maisha yako na pia unaendeleza majukumu yako kwa wepesi ukilingana na wakati haujatilia maanani jambo lenye unataka kufanya au lengo lenye unataka kufikia.

Dio, hupenda kutembea kwa migu, maana kila wakati ninapofanya hivo, huwanafanya mazoezi ya viungo vya mwili. Pia kutembea kwa miguu, huwa tunalinda mazingira yetu, maana tunaepuka kuenda na magari, yenye analeta moshi, wenye unaadhiri, mazingira yetu. Pia kutembea kwa miguu unaeza enda ukitaazama mimea ama miti na kupigwa na upepo mzuri Wakati unataka kupumzisha mawazo na kuwa wakati mtulivu wa kuregea na kuona mazingira yalivyo eneo lenye unaishi.

Mimi hupenda kupiga picha mara mingi wakati ninapopata nafasi. Mara nyingi zile napenda kupiga picha ni kama wakati niko likizo, nimetembea mahali fulani, penye pako na mazingira mazuri, ama kuko na milima. Pia kuna wakati tunaweza kutembelea kwa beach na tunaweza kupiga picha zinazovutia na zinazopendeza. Wakati mwingine huwa napenda kupiga picha ni wakati tuko na marafiki zangu ama wafanyikazi wenzangu, tukifanya kazi huwa tunapiga zile picha ili kuwa kumbukumbu ya kutukumbusha siku ama wakati fulani.

Shughuli yangu yakupendeza ni wakati ninapoona wenzangu wanafurahia kila mtu ako na afya njema na watoto wetu wanasoma shule nzuri zenye wanapata elimu bora ya kutosha. Shughuli kama hizi huwa zinanitia moyo wangu furaha na pia huwa na hisi maarifa ama sababu ya kuendelea kufanya mambo haya mazuri maana yanaleta faida kwa kila mtu katika familia yetu na pia yanajenga na kuinua familia yetu kwa kiwango cha juu kuliko tulichokuwa nacho.

Shuguli zangu za wikendi huwa zinaanza siku ya jumamosi asubui mapema wakati wa mimi urauka kuanza kufanya usafi wa nyumbani kama vile kufua mikeka, kuosha madirisha, kusugua nyumba, sakafu zake na pia kufua mangua yote yaliyo tulio yatumia hiyo wiki iliopita. Bada ya hiyo, mimi hupenda kuandaa chakula kizuri chenye tunaketi sote pamoja na tule hicho chakula cha mchana siku ya jumapili nayo, mimi hupenda kushiriki kanisani sisi wote huenda, tunaabudu mungu na baada ya kanisa sisi huwa na mkutano mdogo wa familia ili kujadiliana na kujua hali na vile tunaeza saidiana kwa kila mmoja wainuke na kukue maishi ya bora zaidi ya vile yalivyo kwa sasa.

Ndiyo, ngependa kurudi ujana ili nieze kurekebisha kama yale mambo yenye nilisikia ama huwa najiisi nilikosea. Kwa kurudi ujana huwa naezatia bidii sana katika masomo ili nipate shahada za juu. Zenye zinaweza kunisaidia nikapata kazi mzuri, ilio nifurahisha na ilio na malipo mema pia. Jambo lingine nigependa nirudi kwa ujana wangu ni hili enieze kurudia ama kufanya mambo mazuri zaidi ya vile nilivyofanya hapo awali.

Mimi hupenda hadithi za ajabu kama zile tulizokuwa tunasumuliwa na wazee wa kitambo kama vile nyanyangu na baba angu kuna wakati walikuwa wanatusimulia hadithi zenye zina sikika zikuwa za ajabu ama vitu zenye hatungeelewa kama zinaeza fanyika. Hadithi zingine za ajabu zenye nimewaisikiza ni kutoka na kwa kusoma vitabu tofauti ambavyo huwa vimeandikwa na waandishi tofauti na zile nakala huwa zikona hadithi nyingi zenye ni za ajabu na nizakustahabisha.

Jambo ninalofanya ili kukamilisha kazi yangu kwa wakati ni kujipanga. Kila wakati unapokuwa na mpangilio mwema kazi huwa rahisi na pia huwa na utaratibu wenye unaeza kupanga na kazi yako inendelea kwa njia inayofaa. Jambo na kwanza lenye huwa nafanya ili nikuwe na utaratibu ama wakati mzuri kazi ni huwa na panga kazi kulinga na orodha ya vile hiyo kazi inavohitajika. Unapotufanya hivo unapanga kazi zenye zinaitajika kwa wakati wa haraka zinakuwa kipaumbele na zile zingine hazina haraka unaeza kuzitegeneza badae wakati hauna kazi mingi.